Jiko ni kitu cha maana katika nyumba yeyote. Kwa mfano, unapopata gesi yako imeisha, unaweza kutumia jiko ili iweze kukutu kupika chakula, kupasha moto, ama sana sana panapokuwa na baridi, unaeza asha jiko na muweze kuota ili iwape joto katika nyumba.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ambayo naipenda zaidi naweza sema ni ya chakula, chakula kizuri kama vile chapati, kama vile wali, kama vile sima, na aina ya nyama yoyote. Pia mi ni mtu ambaye napenda manukato, kwa sababu manukato unapata kwamba yananukia vizuri. Haswa unapojitayarisha na kuenda pahali popote kama vile kazi, ama nje unapokusanyika na marafiki zako. Napenda manukato ya kiarabu. Kama ni wakati ambapo nakumbuka nilihisi harufu hii nakumbuka nilikuwa pale nyumbani Wakati mamangu alipoanza kupika ndo nileweza kunusia. Pia katika ile hali ya kujua aina mingi za manukato kama vile ya kiarabu. Ni babangu aliyeninunulia manukato ya kwanza na nileweza kuipenda hadi wa leo huwa nahisi vizuri nikiweza kunusa harufu nzuri kama vile ya chakula. Na pia naweza sema kwamba ninapotumia manukato kama vile ya kiarabu huwa nahisi vizuri juu nanukia vizuri.

Je nimewahi kuenda tamasha la mziki, naam nimewahi kwenda tamasha la mziki, nakumbuka nilipokuwa mtoto mchanga, nilienda tamasha la mziki ambayo ilikuwa katika hapo jamii ya kwetu nilipozaliwa, lakini ambayo naikumbuka kwa sana, nilipokuwa katika shuli ya upili, nilienda katika tamasha ya mziki ambayo unapata shule yetu tulikuwa tunaimba na tulikuwa tunashindana. Na ilikuwa siku nzuri na tukio mzuri kwa sababu tuliweza kukutana shule za aina nyingi na katika hiyo competition tuliweza kujifunza mambo mengi jinsi wengine wanavyofanya vitu na tuliweza kuchukua nambari la pili na ilikuwa nzuri kwa sababu pia tuliweza kushinda kikombe na kila mmoja wetu akapewa shilingi elfu mbili na sababu mtu uko shuleni shilingi elfu mbili unapata ni pesa nyingi.

Swali ninapenda kutembea wapi, naeza sema kwa hakika, mi ni mtu kwanza ambaye napenda kutembea sana. Kwa sababu katika ile hali ya kutembea, unapata kwamba unafanya mazoezi ya mwili na unaweza kuwa mtu ambaye una afya. Kuna wakati ambapo nilikuwa na kilo nyingi na katika ile hali ya kufanya mazoezi kama vile kutembea, iliweza kanifanya nipunguze kilo. Mi napenda kutembea katika kuangalia kuenda kuna kupanda milima, kuenda kuona msitu kama vile msitu yoyote, pia katika mandhari tofauti. Na katika ile hali ya kutembea ni njia yani ya kupumzisha akili ili usiweze kufikiria mengi na unapata kuwa haswa ukifanya kitu kama ya kutembea na marafiki zako inakuanga tukio mzuri.

Je, nimewahi nunua tikiti za Tukio? Naam nimewahi nunua tikiti za Tukio. Ninakumbuka hapo nilipokuwa nimeanza chuo kikuu, na ilikuwa likizo kulikuwa na tikiti ambapo msaani anayeitwa Chris Brown kutoka Amerika alikuwa amekuja Kenya kuimba na ninakumbuka ulikuwa muda mzuri kwa sababu tangu niwe mtoto nimekuwa mtu ambaye nasikiza nyimbo zake mara nyingi na ilikuwa wakati wangu wa kuenda katika tukio hili ilikuweza kumsikiza na kumuona uso kwa uso. Na ni kumbu kumbu mzuri kwa sababu hadi wa leo nina video ambavyo nileweza kuchukua. Tulienda na marafiki zangu, tukapiga picha, tuliweza kuvaa vizuri. Yaani kwa kweli huyu sio mtu ambaye unweza kukutana naye kwa kila siku, kwa sababu mimi niko katika Afrika na yeye ako katika Amerika. Kwa hivo niliweza kulipia tikiti na ninakumbuka ilikuwa shilingi elfu tatu mia tano. Iliniuma kwa sababu ilikuwa pesa nyingi lakini niliweza kutoka hapo kwa sababu nilikuwa na kumbu kumbu nzuri ambao naeza kuelezea badaae na maishani.

Swali nauliza, ningependa kuona maendeleo gani katika jamii? Kwanza naweza anza kwa kusema, mimi ni mtu ambaye napenda bidii sana. Mimi ni mtu ambaye pia unapata nimejizingira na watu ambaye wanapenda bidii na wanajua wanataka nini maishani. Kwa hivo, mimi ninaweza kukuambia, mtu ambaye ni mzembe kwanza hatuwezi elewana kwa sababu ni mtu ambaye atanirudisha nyuma. Kwa hivo, katika jamii yangu nataka kuona watu wengi wakiwacha pombe kwa sababu unapata watu wengi wanaweza kutumia madawa za kulevya na katika hali hiyo unapata hawawezi jiendeleza kwa sababu madawa vya kuleva vimeweza kuharibu maisha yao. Pili ninaweza sema, katika ile hali ninaweza sema mimi ni mtu ambaye nataka niweze kuona wasichana ambao wanamaliza shule cha chuo kikuu wanakuja katika jamii na wanaweza kufanya mambo ambayo inaweza kuwanufaisha. Pia katika ile hali ya kukuja pamoja na kushirikiana kama timu moja. Tunaweza kushikana mkono na tuweze kufanya vitu ambavyo kama kuweza kufungua kazi, kuweza kufanya ukulima, ili tuuze, tupate pesa. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye, hizo ndio mandeleo ningependa kuona. Na pia ile hali ya kuona pia watu wanajituma kwa bidii ili waweze kubadilisha maisha yao.

Swali inauliza, napenda kufanya nini wakati wa jua kali. Naeza sema kwamba, wakati panapo kuwa na jua kali, mi ni mtu ambaye sipendi kutoka nje kwa mara nyingi kwa sababu huwa jua inanifanya ni ni hisi joto jingi na mi ni mtu ambaye sipendi joto jingi. Lakini kwa wakati ambapo unapata naeza kutoka nje kwa hakika mi ni mtu ambaye napenda kuogelea. Naeza enda niogelee katika bahari ama nitembee ama unapata hizo ni wakati ambapo na jumuika pamoja na marafiki.

Na shugulikia wateja vipi inawezanza kwa kusema kwanza wateja ni watu wa maana katika biashara ya mu yoyote. Kwa sababu hao ndio wanaweza kununua bidhaa zako na pia kunapokuwa na kosa wenye wanaweza kupatia maoni ili uweze kurekebisha. Na kwangu mimi ni mtu ambaye nakaribisha wateja vizuri kwa heshima na kwa upendo na naweza kuwashugulikia kwa kwauliza wanataka nini wasaidiwe vipi kama wameridhika na kuhakikisha kwamba kama sina kitu katika dukani naweza kwambia kwamba wanapurudi tena naweza pia kuwaletea bidhaa hiyo na unaposhugulikia mteja kwa heshima unapata kwamba mteja huyu hapo anapoenda huwa anafuraha na pia unapata analeta marafiki zake katika biashara yako hii inamaanisha kwamba biashara yako inazidi kuleta manufaa mingi kwa sababu unapomtendea mtu jambo mzuri na jambo ambalo unapata kwamba nila roho nzuri unapata kwamba wanarudi.